Nasasisha vifaa vyangu kwa mitindo na utulivu lakini wenye nidhamu. Sifanyi mambo kwa pupa wala susubiri hadi kifaa kinze kunisumbua. Kawaida nafanya masasisho madogo mara yanayopotelewa. Hasa, saa yale usalama kwa sababu naamini kinga ni bora kuliko tiba. Hii unisaidia kuhakikisha kuwa vifaa vinaendelea kufanya kazi kwa unafiki bila hitilafu zisizo zoote lazima.

Ninaandaa ripoti kwa utulivu, mpangilio na umakini wa hali ya juu Kwanza kabisa huanza kwa kuelewa Lengo la ripoti, ninajiuliza ni nani atasoma wanahitaji nini haswa Hii hunisaidia kuchuja taarifa kuepuka kuandika mambo ya sio na mchango wa moja kwa moja Baada ya hapo hukusanya data kutoka vyanzo vinavyominika na kuhakiki usahihi wake kabla ya kuanza kuandika.

Ni kumbukumbu ya jioni tulivyo jua lilikua limezama pole pole na mimi nilikuwa nimekaa nje nikitazama watu wakizungumza kwa sauti za chini. Hakukuwa na tukio kubwa lakini kulikuwa na amani nilijifunza hapo kuwa basi kila kitu kunahitaji kelele iwe kiwe na maana.

Napenda chakula kitamu lakini kwa mtazamo wa utulivu na kiasi, kwangu latha si tu kuhusu utamu au viungo vingi, bali ni wauno napenda chakula ambacho kimeandaliwa vizuri, kinaheshimu viungo vyake, kinaacha ratha raini, inayodumu baada ya kuchambuliwa kwa nguvu.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ya utulivu na uthabiti. Ninapoingiliana na watu wangu na kusikizana kwa makini kuelewa swali, hitaji au changamoto. Kabla ya kutoa majibu, huwa nafanya hivyo natoa taarifa sahihi na ushauri unaosaidia watu kufanya maamuzi bora katika maisha yao ya kila siku. Iwe ni kikatika kazi, masomo, biashara au mahusiano inasaidia kupunguza mukanyangiko na kueleza mambo kwa lugha rahisi na iliyowazi ili kila mtu aweze kuelewa bila kujali kimawango chake cha elimu.

Ninapotaka kustarehe, nachagua utulivu na urahisi, nachukua muda wa kupumua kwa kina, kupunguza kelele za mawazo, na kuchukuacha kila kitu kinakitembe pole pole, na furahia ukimia kwa sababu ndani yake kuna uwazi, natafakari fupi ili kupanga mawazo na kuachilia msongo ulio kusanyika. Wakati mwingine nakaa kimia kwa makusudi ni kiruhusu mawazo yapitie bila kuyakasirisha.

Ninapokutana na muda wa mwisho, nachagua utulivu baadala ya parara. Kwanza, nachambua haraka kilicho muhimu zaidi na kukigawanya katika hatua ndogo ndogo zinazoeleweka. Hii inasaidia kuona picha kamili ili kuzindiwa, kuna chagua na kuchuja uvibu subu na kueleza nguvu kwenye kile kinacholeta matokeo ya haraka.

Na wafahamu majirani zangu kwa njia ya heshima, ukaribu na utaratibu. Si lazima kuwa na mazungumzo marefu kila mara. Lakini natambua uwepo wao. Na wapa salamu na kusikiliza inapohitajika. Ulewano huo mdogo hujenga imani na mazingira ya amani. Ninaamini na kufahamiana kuanzia kwenye vitendo vidogo msaada wa haraka tabasaamu au neno njema.

Ndiyo, napenda hesabu kwa utulivu wake, na mantiki yake, hesabu hunipa mpangilio kila tatizo lina njia kueleweka kila jibu lina msingi wake, napenda jinsi inavyo nifundisha subira, umakini na kufikiri kwa kila bila kelele Kwangu, hesabu si namba tu ni lugha ya wazi hunisaidia kuona mifumo, kufanya maamuzi sahihi na kutatua changamoto hatua kwa hatua ndani ya manakti hiyo tulivu na pata utiriko na utulivu wafikra.

Ninafua nguo mara ndogo lakini kwa mpangilio kwa kawaida hii inaweza kuwa mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na idadi ya nguo zilizo tumika na hali ya kazi au shugli nafanya hivyo kwa utulivu na mapangilio kuanzisha nguo safi, kuonyesha kuosha na uangalifu na kuzipanga vizuri baada ya kuzi baade ya kukauka Kwa njia hiyo kila kitu kiko tayali na kilicho safi bila msongomano au haraka utulivu huu hunisaidia kudumisha usahihi na amani ya akili katika kazi ya kila siku.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya lakini kwa utulivu na busara. Sifanyi haraka kwa musikisimko tu kwanza naangalia thamani yake, jinsi ina vyo nielimisha na kama inaleta suluhisho lakweli. Ninapojaribu teknolojia mpya na lenga kuelewa undani wake hatua kwa hatua bila presha. Hii hunisaidia kutumia kwa nafasi na kuamua kama inafaa kuendelea nayo Kwangu teknolojia borasi ya kilele bali inafanya kazi kimya kimya na kuleta mabadiliko ya maana kwa maisha yangu.

Ndiyo nanunua vitu kutumia simu lakini kwa utulivu na kwa umakini sio kila kitu naponunuwa mbali nachambua kwanza dhamani, uhalani wa muzaaji au umuhimu wa bidhaa. Mchakatano huo ni wa kimfano kukung'ua, kulinganisha na kisha kufanya ununuzi bila haraka. Kwa njia hiyo inaniepuka msongamano makosa na hisia za haraka na kununua kuna kukua na mchakato wa utulivu rahisi na wenye tija.

Ndiyo, napenda kuimba lakini kwa namna ya utulivu sio kuimba kwa sauti kubwa mbali ni kunonoa na kwa hisia kama njia ya kuachilia mawazo na kurejesha amani ya ndani. Kuimba kwangu ni kama pumzi ya mziki usaidia kupunguza mzigo wa siku uweka mawazo sawa na kuleta hali ya faraja na sauti ndogo lakini yenye maana kubwa kwa utulivu wa moyo katika maisha yangu.

Mahali ninapoishi ni tulivu na wenye mpangilio sio mahali pa kelele nyingi au vurugu mbali ni sehemu ambapo kila kitu kipo kwenye nafasi yake nguo vifaa vifaa vya kila siku naangalia mazingila yangu kama sehemu ya utulivu mwanga wa asubui uingia taratibu hewa safi inaingia kwa nyumba taratibu na kuzunguka na kila kitu kina nafasi yake hii inasaidia hakili kupumzika mawazo kugeuka wazi na kufanya kazi au kutafakari kwa umakini kwa maisha angu.

Ninapokuwa tayari kuanza kazi hatua yangu ya kwanza ni kupanga na kuzingatia sio kwanza mara moja bila mpangilio mbali kuchambua kazi kugawa kipa umbele na kuelewa malengo Bada ya hapo, ninaweka mazingira kuwa tulivu kuo ndoa visumbufu kuwakikisha kila kifaa na talifa muhimu viko tayari. Na kili yangu iko tayari kujikita. Kisha nafanya hatua ya kwanza ndogo lakini zabiti, kazi ndogo inayepea njia. Inapanga mwendo wa siku mzima na njia hii kila kitu kinaanza kwa tulivu makini na unafsi. Mbali naapo lazima nifanye dua langu la asubui la kuomba mwenyezi mungu aniongoze na anitawale na kunilinda katika kufanya kazi yangu.

Napenda kununua vitu mahali palipo rahisi tulivu na pa kua minika wakati mwingine ni maduka ya karibu kwa sababu ni ya haraka na moja kwa moja wakati mwingine ni mtandaoni pale ambapo ninaweza kulinganisha bei na ubora bila haraka wala kelele Sichagui mahali kwa msisi mko mbali kwa ufunasi mahali panaponipa uhakika uwazi na urahisi ndipo napenda kununua kwa sababu ununuzi kwangu ni mchakato wa kimya wenye mpangilio na unaolenga thamani halisi.

Wakati kwa wasiwasi kwanza nachukua hatua ya utulivu nafanya pumzi kwa kina na nikapunguza kelele ya mawazo na zunguka kichwani. Hii husaidia akili kuanza kupanga mambo kwa uwazi badala ya msongo. Baada ya hapo ninarudi kupanga hatua ndogo ndogo kuangalia tatizo kwa kina kugawa suluhisho na kuzingatia kile kinachoweza kutekeleza sasa hivi. Mara nyingine kutumia mudan kidogo wa kutafakari na kutafakari kwa kimia ili kufurahisha akili. Kwa njia hiyo ninashughulika wazi wazi hatua kama bila kufurusha au kuendelea kuwa na utulivu hata wakati changamoto zinapokuja mingi.

Nguvu zangu kazini zinatoka Zinatoka utulivu, makini na upangilio, situmii kelele au msisimuko kupita kiasi baada yake napunguza mwanganyiko na kuhakikisha kila hatua ina mnatiki yake Ninaweza kusikiliza kwa makini kuelewa tatizo na kugawa suluhisho hatua kwa hatua.

Ndiyo, nahifadhi kitu cha thamani lakini si kwa wingi au kwa haraka. Kila kitu cha thamani kinachohifadhiwa, kinafanana na maana yake ya ukweli. Inaweza kuwa kumbu kumbo, taarifa, muhimu au chombo kinachosaidia kazi. Ninahakikisha, kinahifadhiwa kwa utulivu, mpangilio na usalama. Ili kiweze kupatikana kwa urahisi katika wakati kinachohitajika. Kwa njia hiyo, thamani haipotei akili itabaki utulivu na kila kitu kiko tayari kwa muda unaofaa.

Napenda kujaribu mchezo unaohitaji akili na mkakati kuliko msisimko mkubwa wa au wa mwili au kelele nyingi. Mchezo kama chess kama chess hunivutia kwa sababu unahitaji umakini, subira na kufikiria hatua kwa hatua. Kwa hiyo njia, mchezo unakuwa si tu burudani bali pia mazoezi ya akili. Unaoimarisha mpangilio wa fikra, unasaidia kutatua changamoto na kuwa utulivu kuleta furaha ndogo yenye maana.

Ninapoazisha mradi mpya wa kazi kwanza nachukua muda wa kusikiliza na kuchambua Sio kuanza mara moja bila mpangilio bali kuelewa lengo mahitaji na rasilimali inayohitajika Baada ya hapo ninaenda mpango wa hatua kwa hatua kugawa kazi kubwa kwa sehemu ndogo zinazoweza kushugulikiwa moja baada ya nyingine Kila hatua inaweka msingi inayofuata ili mradi iwe mzito na mkanganyiko.

Napenda kutumia programu ambazo zina rahisisha kazi na kuleta utulivu badala ya kelele au burudani sisizo za na mwisho programu ninazoitumia mara nyingi niza kuratibu kazi na kupanga muda kuhifadhi na kupanga taarifa kujifunza na kupata maarifa.

Napendelea kutumisha utulivu wa usafi kwa mpangilio dhabiti Kwa kawaida naoga mara moja kwa siku mara nyingine mara mbili kwa siku Tukichanganya na shugli za asubui na jioni la bado kabla ya kukula na kulala Sio tu kwa sababu ya usafi wa mwili bali pia ni njia ya kuanzisha na kulazimisha siku kwa utulivu Kuoga, kunatowa nafasi ya kupumzika, kupanga mawazo na kuondoa msogo ulio kusanyika kwa hivyo kwanza au kumaliza siku nikiwa na akili tulivu na tayali kwa kazi nyingine.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa taratibu au tulivu, na kwa umakini, siyo kwa msisimuko au haraka bali kwa kuchambua kila kipengele kidogo kidogo Kwanza naanza kwa kuelewa msingi wa jambo hilo, ninalohitajika kwa nini ni muhimu na jinsi inalofanya kazi. Kisha ninachukua hatua ndogo, za mazoezi au tafsri ili kuimarisha uelewa mara nyingi napenda kurekebisha mawazo yangu kupitia mafunzo au maelezo mengine.

Ninaamini kampuni za teknolojia ambazo zinaonyesha utulivu ubora na uwazi katika bidhaa na huduma zao sio zile zinaozikuta tu katika msisimuko na masoko mbali zile zinazolenga kutatua tatizo au unafsi na kwa njia dhabiti.

Kila asubuhi ninapoamka kwanza nachukua muda wa kupumua na kujianda kisaikolojikia. Sio kwanza mara bila mpangilio mbali kutuo nafasi kwa akili yangu kuamka taratibu. Baada ya hapo napiga dua langu la asubuhi naomba mungu namwambia ni asante kwa kunipa hiyo siku. Napanga kipa umbele cha siku, kazi shuguli na mambo muhimu yanayohitaji umakini zaidi. Nitaanda mazingira kuhakikisha kila kitu kiko sawa kilicho muhimu kipo tayali kutoa na vifaa hadi tari.

Napenda harufu ambayo zinaleta utulivu na amani badala ya msisimuko mkubwa kwa mfano harufu ambayo ni safi au chai au kahawa inayoiva au mauwa madogo kama vile rosi kufanya akili kupumzika na mawazo kuwa wazi harufu hizi unisaidia kutulia kuzingatia na kuharakisha mchakato wakazi au tafakari.

Ninaposhirikiana na timu za mbali, ninatumia utulivu, mpangilio na mawasiliano ya wazi, kwanza ninaweka malengo wazi na kugawa majukumu ili kila mtu ajue nafasi yake bila kuchanganyikiwa, baada ya hapo nashirikiana kupatiana vyanzo vyakujitahili na vinavyotumika barua pepe programu za kupanga kazi na mkutano mdogo wa mtandaoni.

Napendelea mikutano midogo yenye mpangilio na yenye malengo wazi Sio mikutano ya kelele au inayoharibu muda. Bali ambayo kila mtu anajua ni nini kinacho hitajika muda wake umeekwa na kila hoja linashughulikiwa kwa utulivu katika mkutano huo napendelea kusikiliza kwa makini kuchangia kwa ufupi na mwanamki na kuhakikisha kila maamuzi au hatua iliyopitishwa inaelewa na wote.

Ujuzi ninaona ni muhimu kuimarisha ni ushirikiano wa haraka na wakujitairi pamoja na ubunifu katika kutatua changamoto zisizo za kawaida Ingawa nina utulivu na mpangilio mzuri, mara nyingine mabadiliko ya ghafla au hali zilizotarajiwa zinahitaji ujuzi wa haraka na kufikiri na kuchukua hatua.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ungekuwa wa utulivu wa busara na wenye mpangilio ningemwambia kwanza sikiliza kisha tafakari usikubali msongamano wa mawazo uchukue nafasi ya uwazi gawa changamoto kwa hatua ndogo zisizo zaidi na zingatia kile unachoweza kubadilisha Kila hatua ndogo inaunda msingi wa mafanikio kubwa. Heshimu muda wako zingatia mapangilio nauende polepole lakini kwa uthabiti.

Ninajilinda kutokana na vitisho za mtandao kwa utulivu mpangilio na tahathali yenye makini, sio kwa kuogopa mbali kwa hatua za kimkamti, kuhifathi faraga, kuchagua mawasiliano, kuthibiti mauthui, usalama wa kifaa, mbali kwa hiyo njia ninabaki tulivu na salama mtandaoni.

Napendelea kusomea habari mtandaoni kutoka vyanzo vya kuaminika, utulivu na vya wazi, sio zile za kelele au vingi visivyo na uthibitisho bali vinavyotoa taarifa kwa mpangilio na uwazi. Mara nyingi napenda tofauti wa programu nazo jikiti kwenye elimu, udhabiti, habari za uchambuzi wa kina na taarifa sahili.

Napumzika baada ya siku ndefu kwa utulivu na mpangilio, si kwa shughuli sisizo na mpangilio au kelele nyingi bali kwa hatua ndogo zilizoruhusu umwili na akili kupumzika, kupumua kwa kina na kutafakari shughuli tilifu kueka mazingira asafi kupumzika kimwili kwa njia hiyo pumziko si tu mapumziko ya mwili bali akili na hisia ikiruhusu mtu kuanza siku mpya kwa utulivu na makini.

Programu ya siku ambayo ninapendekeza kutumia kila siku ni ile inayorahisisha mpangilio utulivu na unafanisi mfano wake ni kalenda au plana apu app ya kumbukumbu app ya elimu au taarifa programu hizi zinasaidia kuongeza umakini mpangilio na utulivu badala ya kusababisha msongamano au kelele isiyo ya lazima mtandaoni.